Ile kazi nilikuwa natamani nikiwa mtoto, nilikuwa napenda sana kazi ya kufanya kazi kwa benki, niwe nahesabu pesa mingi sana na ilikuwa inanifurahisha kwa sababu nilikuwa naona tukiwa kijijini wale watu walikuwa wanafanya kazi kwa benki walikuwa wanakuja wakiwa sawa na nilikuwa nawatamani sana lakini nilibadilisha kwa sababu niliona iyo kazi pia sipendi sana napenda kazi ingine ya kuhudumia watu na kuona watu wako sawa.

Ile doo unaifanyia kazi saizi nataka ninunue mahali pangu na inakuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu naanza kuekeza pesa lakini ikifika mahali pia kitu inatokea na unatumia hizo pesa lakini sasa na hakikisha juu chini nataka ninunue mahali pangu kama mwaka ijayo pia ndiyo nikue na mahali pangu na nikue naishi na familia yangu vizuri.